Mimi napenda kutumia mapumziko yangu ya mchana kwa njia poa sana. Kwanza napenda kuchill kidogo nikinywa chai au maji ili nipate nguvu ya kuendelea na kazi bila stress. Wakati mwingine, napenda kula snack kidogo, labdaka fruit au sandwich. Hii inafanya mwili wangu uwe active na mood ikuwe fresh. Napenda pia kuscroll kidogo kwenye mitandao, ku update news au videos funny. Inafanya akili yangu iburudike na iwe chill mara nyingine napenda kuchat na marafiki au collegues zangu kidogo.

Nikifuraha kuwa nyumbani, napenda kuchill tu na kufeel peace. Maramingi, nitaweka mziki poa, nikisikia beats zina relaxisha, au ninawatch ka series kidogo hivi bila pressure. Wakati mwingine, napenda kupika kitu simple nikienjoy process yenyewe, halafu nikule pole pole. Napenda pia kuscroll kwa simu kidogo, kucheki memes ama kuchat na mabeshte. Tukicheka, tunafurahia pia. Kama niko very relaxed, nitalala kidogo ama nikae tu nikifikiria plans za maisha yangu. Home kwangu ni safe space, hakuna kelele, hakuna stress. Ni mimi tu na vibes zangu.

Ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa kiasi. Si ati kila saa, lakini napenda kuwa updated juu ya kinachoendelea duniani. Huwa nacheck news online, nasikia stories kuhusu siasa, uchumi na mambo ya tech, ili nijue dunia inaelekea wapi. Wakati mwingine, naona clips fupi au discussions mitandaoni, inasaidia kuelewa different views za watu. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kufikiria broader na sio tu mambo ya hapa nyumbani. Pia inafanya nifeel connected na dunia nzima kama iko part ya a big picture. Kwa kweli, kuwa informed ni muhimu.

Mimi ni mwanamke, lakini maoni yangu ya kunyoa au kuvaa ndevu ni ninataka sana watu wanyoe ndevu kwa sababu mwanaume ambaye amenyua ndevu huwa fresh and neat, especially akienda kazini au akitoka nje kukutana na watu. First, ikikaa clean, confidence pia upanda automatic. Pia ni easy kumaintain, hakuna stress ya kutrim kila time, lakini pia naelewa vile ndevu zinaweza kuwa na swag yake. Wengine huwa wanakaa very smart na rockbeard.

Honestly, mimi siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Hiyo ni tricky kidogo. Mwanzo itafeel very strange juu nimezoea kutumia simu, internet na kubrowse kila saa. Lakini, nikifikiria deep, siku moja bila tech inaweza kuwa poa sana. Unaamka, unaachana na simu, unafocus na real life, unachat na watu face to face, unatembea nje, nasikiza mazingira na ninaweza kusoma hata kitabu. Kupika polepole ama kuchill tu bila distraction. Itakua kama digital detox fulani na itapatia akili yangu some break. Ingawa tech ni muhimu sana kwa kazi na communication, kuchukua break pia husaidia mental health. So yeah, siku moja bila tech ni ngumu lakini inawezekana.

Nikijiandaa kwa mkutano nafanya mambo kathaa ili niingie nikiwa ready. Kwanza na check agenda nijue tuta discuss nini ndo nisionekane niko lost. Halafu na prep points zangu mapema, ideas ama maswali. Ili nikiongea niseme kitu meaningful. Pia na hakikisha nimeelewa topic vizuri labda na check notes au nafanya some quick research. Pia, najiandaa mentally, najiambia niwe confident na niskize tu bila kushiriki. Siku ya mkutano, nafika mapema kiasi, nimevaa poa na simu ninaweka silent. Hii inanisaidia kufocus na kuonyesha niko very serious.

Kwa dini, jambo la muhimu kwangu ni faith na respect. Faith inanisaidia kushow patience, kushughulika na stress na kuguide decisions zangu za daily life. Inanifanya nishike morals zangu na niwe honest na respectful kwa wengine. Heshima ni kipya, si tu kwa watu wengine, bali kwa beliefs zao na rituals zao. Hata kama si sawa na zangu, napenda pia reflections na prayers kidogo. Inachill na inaburudisha spirit ikija kwa mindset poa. Kwa kweli, dini kwangu si stress au rules tu. Ni a way of life kwa balance, kujifunza humility na kushow care kwa community. Inafanya mood yangu iwe positive na hunifundisha patience, understanding na empathy kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu kidogo. Nipoa sana kwa akili na mwili, especially pale napenda kufikiria mambo yangu pole pole ama kuchill na nature. Kutembea kuna nisaidia kurelax, kuclear my head, kutoa stress ya daily life na kufanya mood yangu ibaki kuwa fresh. Wakati mwingine, napenda kutembea na marafiki au na familia yangu. Tunacheka tukiongea stories na kushow vibes poa. Pia napenda kuexplore places mpya, kuona scenery, vibe ya streets au parks na inakua adventure kidogo bila stress. Kutembea kwa miguu pia hunifundisha patience na endurance, especially kama it's a long walk na hufanya mwili wangu ukue active. Kwa kweli, walking ni simple therapy, hunipa energy na hufanya mood yangu ikue positive na kufanya pia mwili wangu ukue relaxed.

Ndiyo, mimi napenda kujifunza historia kidogo. Historia ni interesting kwa sababu inanifundisha vitu kuhusu the past, jinsi ulimwengu ulivyokuwa, na mbona mambo ya navyokuwa sasa. Napenda kusikiza stories za cultures, kings, wars na inventions. Inaburudisha akili yangu na pia inafanya nikue na mood poa. Wakati mwingine nikisoma historia, najua mistakes za zamani ili tusirudie sasa. Hiyo inakuwa lesson poa. Pia, ninapenda kulink history na modern life, kuona connections between events, trends na watu. Kwa kweli, kujifunza historia hufundisha patience, analysis skills na appreciation kwa life na culture tofauti.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli kidogo. Ni poa kwa mwili na mind yangu, especially pale napotaka kuchill au kuexplore sehemu mpya. Nikibike, ninapata vibe ya freedom, natembea polepole au kwa speed kidogo nikijisikia fresh. Wakati mwingine, napenda kubike na marafiki, tunacheka, tukiongea, na hiyo inaburudisha sana. Baiskeli pia ni exercise poa, hunifundisha endurance na stamina na hufanya mood yangu ikue poa pia. Nikiona scenario mzuri nikibike, inakuwa adventure kidogo bila stress.

Mimi napenda kutumia muda kidogo mtandaoni kila siku. Si sana sana, ila enough ili nifanye mambo muhimu. Kwanza, napenda kucheck messages na emails zangu, pia kuona updates kwenye social media na stories za marafiki. Wakati mwingine, nascroll mitandao nikiona memes funny au videos za chill. Inafanya nijisikie fresh. Pia, napenda kutumia online kwa work au shule, kusearch info, kuupdate projects au kushow ideas. Lakini inapanga time yangu vizuri. Si lazima nishinde mtandaoni non-stop. Hii inakua distraction na inaleta stress. Kwa kweli, online time yangu ni kumix productivity na fun. Nikishow balance na pata vibe poa. Mood inabaki fresh na siku yangu inenda smooth bila any wasted time.

Mimi napenda mesi. Mesi ni mchezaji wa soka. Huyo jamaa ni fire kweli na skills zake ni next level. Kila mara namuona anacheza ni kama story ya highlights. Napenda pace yake, dribbling na jinsi anavyo fikiria game. Kila move ina strategy na finesse. Pia napenda attitude yake kwenye pitch, humble lakini kwa hustle poa. Anachangia timu na assists zake ni madogo madogo ila very impactful.

Wakati wa msongo kazini, mimi kwanza napenda kupiga deep breaths kidogo ili ni kue calm, unajua stress inaweza kuharibu focus. Wakati mwingine, napenda kuchil kidogo, maybe kustep away for a few minutes ni kistretch au kuget some fresh air, hiyo inafanya kuclear my head. Pia, napenda kuprioritize tasks kuona nini lazima kifanyike kwanza na ni nini kinaweza kusubiri ili workload ipite without pressure. Nikiwa na mzigo mkubwa, napenda kugawa responsibilities na wenzangu au kurequest help. Team work huburudisha sana. Wakati mwingine, napenda kulist items kwenye karatasi, kuklia klata ya mind, unajua writing down inasaidia sana na clarity.

Katika kazi yangu, nataka kufika mbali professionally. Si eti kufanya kazi kwa ajili ya kulipa bills pekee. Nataka kuwa mzee anajua kazi yake legit, mwenye ana impact real. Alafu, ni grow step by step, nijenge skills, nijue game vizuri na nifike level ya kuwa expert. Sitaki kubahatisha tu. Pia, nataka kufika point na weza ku lead wengine, kuwa inspire na kusaidia team ifike top. Kazi kwangu ni journey, si sprint. Najua kutakuwa na pressure na setbacks, but hizo ni part ya hustle tu.

Ndiyo, mimi navaa saa, saa ni kitu muhimu sana kwangu na kwa my daily life. Saa inanisaidia kumanage time poa, especially kama nikona job au naenda meeting. Unajua time management ni muhimu sana, so hua sipendi kuchelewa. Kwa hivo, saa hunikeep on check. Saa pia ni fashion kidogo juu inaniongezea ile drip fulani. Kuna days naweza vaa saa, simple, clean too, au saa zingine, mimi huvaa smartwatch juu inaniambia steps, calls na notifications. Ni kama ni kamini assistant kwa mkono.

Mimi hujilinda kutokana na vitisho vya mitandao kwa kuwa makini sana. Sikila kitu nina klik ama kuamini. Kwanza kabisa, naweka strong password, sio zile rahisi kama elfu moja na mia mbili na thelathini na nne ama jinalangu. Natumia pia two-step verification, ile ya code inakuja kwa simu, juhakas wako wengi sikuhizi. Pia, si ingi links random random, especially zile zinatumwa whatsapp ama email bila explanation. Nikiona link inakaa sas, mimi ninaignore tu. Kwa simu na laptop, naweka updates zote. Ju updates husaidia kufunga loopholes za security.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya sana. Kwanza, napenda kuanza pole pole, ku understand basics, si ku rush rush, ju idea lazima iende kwa depth kidogo. Wakati mwingine, na scroll videos ama tutorials online, ama ku watch short clips ili nione step by step. Inafanya learning iwe easy na fun. Pia, napenda kupractice immediately kile nimejifunza. Unajua theory ni poa, lakini uki practice ina stick kwa mind. Mara nyingine napenda kushow curiosity na kuuliza questions kwa peers au mentors. Hiyo hunifundisha perspectives tofauti na kupanua my knowledge.

Ndio, nishawahi kufuga mnyama na ilikuwa experience poa sana. Niliwai kufuga paka na ile responsibility ilikuwa real. Nilikuwa nahakikisha amekula, amekunywa maji safi na environment yake iko clean and safe. Hiyo ilinifundisha discipline na patience. Kwa sababu, mnyama si kama human na anahitaji care non-stop. Mara nyingine, ningependa kucheza na yeye sana.

Ndiyo, napenda kuweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa style yenye iko poa na huwa nakuanga careful. Mimi hupost mara kwa mara Instagram na WhatsApp. Labda huwa ni picha za scenery, nikiwa out na marafiki zangu, au vibes tu hata nikiwa nyumbani. Napenda kupost lakini, si lazima kila detail ya life yangu ikuwe iko online. Pia, napanga privacy settings zangu poa, unajua si kila mtu ni rafiki. So, huwa nina share na close friends only.

Ndiyo, mimi napenda kula samaki sana. Kwangu mimi, samaki ni fresh na healthy, na flavor yake ipo different kulingana na nyama zingine. Napenda zaidi ile yenye iko grilled au fried poa. Unajua iko crispy outside and soft inside. Mara nyingine, nachemisha kidogo ama stew ile sauce pia inaspice poa. Pia samaki hunipa energy, especially wakati wa lunch au dinner bada ya a long day at work.

Mara nyingi, mimi napenda kutumia muda wangu wa bure kuchil na marafiki zangu, tukichat, kucheka ama kuwatch movie pamoja. Pia napenda kutumia muda wangu wa bure na familia yangu. Mara nyingine, napenda kusoma vitabu au articles online, unajua knowledge na kwa continuous na brain ipo active bila stress. Pia, napenda kufanya exercise kidogo, jogging ama stretching. Hiyo inafanya muscles zangu za bodi zi relax kidogo. Pia, nikitaka kurelax zaidi huwa nasikiza music ama podcasts ama kucheza games online. Unajua, nipoa sana kwa mental health yangu. Wakati mwingine, napenda kutry hobbies mpya kama baking ama kuexplore some tech stuff. Unajua, creativity itapanda ukiendelea kufanya hivo.

Ndio, nishawahi kununua tikiti za tukio na nilipenda hiyo experience kwa sababu ilikuwa poa sana. Kwa mfano, niliorder tikiti za concert ya mziki ya Solfest, process ilikuwa simple, online booking ilikuwa poa and smooth, na method ya payment ilikuwa safe. Nilipokea confirmation, nikarelax na nikaanza kucount down to the event.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojiya mpia kwa sababu niko very curious about tech staff. Kwangu mimi ni kama adventure kidogo, kila tech inapotokea mpia. Unajua, ninapenda kuangalia hizo features zao, the usability na innovation sambazo zimetokea. Mara nyingi, napenda kuchek gadgets, apps au software ya mpya kwa sababu ni fan. Mara nyingine napenda kushea na marafiki, kushowcase upgrades ama cool tricks na hiyo inafanya ninafurahia. Pia napanga kuexplore tutorials au reviews, unajua si lazima kupiga experiment blindly ni vizuri kufuatilia tutorial.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa sana. Kwangu mimi, maziwa ni refreshing na healthy. Unajua maziwa hunipa energy na nutrition ambayo mwili wangu unahitaji. Mara nyingi, napenda kunywa fresh milk directly ama chilled. Pia, napenda kumix maziwa na cereals, coffee au smoothies. Unajua, taste inakuwa unique na fulfilling.

Mimi napenda kujaribu michezo mipya. Kwa mfano, napenda kuexplore board games au sports games ambazo sijawahi kucheza. Unajua ni fun na pia inanichangamsha sana. Mara nyingi, huwa napenda kucheza na marafiki zangu. Pia, napenda kutry strategies mpia kidogo. Unajua ni muhimu sana when you are open to new things. Nikijaribu game mpya, inafanya mood yangu inakua fresh na adrenalin rush yangu inakua juu. Napenda exciting challenges and I'm always ready for one.

Mimi napenda activities ambazo zinanichangamsha. Kwa mfano, napenda kutravel sana. Aidha nikiwa peke yangu, au na rafiki, au na familia yangu. Napenda kuona sports mpya, kutry out new food na new nature. Pia, napenda kuchill nikisoma vitabu, kusikiliza muziki, au kuwatch movies na series. Mimi napenda sana entertainment. Mara nyingine, pia napenda kujua skills mpya na hiyo inanisaidia kulearn new things. Unajua, kulearn new things ni mix ya fun and growth.

Ndiyo, nimewai kuwa na idea ya kuanzisha business yangu. Napenda kuexplore ideas ambazo zinaconnect na interests zangu. Ninajua kama passion ipo, hustle ipo strong na motivation ipo high. Mara nyingi, napanga small business plans na strategies, mazee market research ni key, na pia ninaassess risks. Pia, napenda kucheck opportunities za startup, unajua resources na support team ni important sana. Nikiona potential, napenda kustart up step by step, unajua slow and steady ni better kuliko rushing.

Ndio, mimi napenda kujaribu vyakula vipya. Mara nyingi, napenda kujaribu vyakula vya kigeni au vyakula vya mitaani ambavyo sijawai kula hapo awali. Unajua ladha ni mpya na kujaribu ni huchangamsha. Nikijaribu chakula kipya, huwa nafurahia sana. Pia, napenda kushare food experiences na marafiki zangu. Unajua, tukiwa na wao, it's even more fun. Nikiona a tasty dish pia napenda kujaribu kujipikia ili nilearn.

Mtaa wangu hukuwa form sana. Napenda vibe ya community. Unajua neighbours wetu ni very friendly na wako supportive. Mara nyingi huwa tuna share small talks na kusaidiana pale panapohitajika. Streets zetu ziko safe na kids wanaweza kucheza nje bila stress. Hapo, ninafurahia sana sense of security. Pia, napenda spots za mtaa kama vile our small shops, joints zetu za chakula na park kidogo. Unajua life ni convenient na fun wakati kuna vitu hizi kwa mtaa wetu. Nikitembea au niki chill pale mtaa, mood inakuanga very active na inakuanga positive. Kwa sababu environment ya mtaa wetu ni very relaxing.

Ninaona sera za kampuni zilizo wazi na za haki kuwa za muhimu sana kwa mazingira mazuri ya kazi. Napenda kampuni ambapo, kila mtu anatendewa sawa, hakuna ubaguzi na mambo yanafanyika clean. Pia, sera za mawasiliano na feedback ni muhimu sana. Juu zinasaidia watu kuongea freely na kushare ideas bila pressure. Vile vile, sera za work-life balance ni muhimu, juu mtu akikaa poa mentally, physically, productivity huincrease.

Napenda kupanda milima sana. Kuna vile feeling huja ukiwa juu ya mlima. Hewa inakua safi, kelele za town ziko mbali, akili inakua clear kabisa. Sio eti napanda kila weekend, lakini nikipata chance huwa naenda. Kupanda milima inakua ka challenge fulani, mwili unaumia kidogo lakini najisukuma hadi mwisho. Hiyo hunipatia feeling of satisfaction. Baada ya kupanda, huwa narudi kupigia wasee story about my experience.

Mimi hucheka sana na vitu simple tu, kwanza jokes za ghafla zile za kusema tu bila warning zinanishikanga vibaya sana. Wasee wakianza story za ukweli lakini vile wanazideliver ndio funny, hapo sasa nimeisha. Pia memes, especially zile za Kenyan life, matatu, jobs, struggles, pia hunimaliza kabisa. Pia nikikaa na marafiki wangu hata story ya kawaida hugeuka komedi. Kicheko huja tu naturally, hakuna kujilazimisha. Nikiona mtu anacheka from the heart, hata mimi huambukizwa So basically, good vibes, jokes legit na watu real ndio hunifanya nicheke hadi machozi.

Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto sana. Honestly, kuna vile wao wako so pure na hawana stress za maisha kama sisi watu wakubwa. Ukikaa nao kidogo, unaanza kusahau bills na presha za kazi. Wanacheka tu bila reason, wanakushika mikono wakuonyeshe kitu yao mpya, ama watake ucheze game flani na wao. Mimi hupenda kuingia kwa world yao, nicheze nao, nicheke, hata nikionekana mjinga kidogo si shida. Inafanya nifurahie.

Uwezo ningependa sana kuwa nao ni wakumanage time poa sana, ile level ya juu kabisa. Juu siku huwa fupi, lakini shuguli ni more. Unapata unaamka na plans mingi, lakini before ujue, time imeenda na bado hujamaliza hata nusu. So, ningependa kuwa na uwezo wakupanga kila kitu vizuri bila stress, hakuna kuburn out, kila kitu viko on point. Na pia ningependa kuwa na uwezo wakuadapt haraka kwa situation yoyote. Kwa sababu life hubadilika so fast, leo uko sawa, kesho mambo ime flip. Ukiwa na hiyo skill ya kwa just bila panic, unendelea kusonga mbele tu bila stress.

Mimi napendelea mwanga wa kati zaidi. Juu mwanga mkali unaniuma macho na sometimes inachosha. Nikiwa na mwanga wa kati, ninaweza kufocus vizuri bila strain na room inakuwa cosy. Nikisoma au kufanya kazi, mwanga wa kati hufanya akili yangu ikuwe alert na si stressful. Pia, nikiwatch tv au pia kurelax kidogo, ninapenda tu mwanga wa kati. Mwanga mkali ni stressful, inashindwa kupumzika. So kwa style yangu, mwanga wa kati ni king. Unasaidia productivity, comfort na energy ipo fresh. Hakuna tension yoyote.

Mimi nimepata chance ya kusafiri mahali poa. Kwanza nilienda Mombasa, vibe ilikuwa fresh kabisa. Bahari ni safi, waves ziko relaxing, na watu wa coast wanajua ku welcome visitors vizuri. Nilitembea old town, history ipo everywhere, na architecture ni fresh. Pia, picnic kwenye Diani Beach ilikuwa legit. Sun ni soft, the sunset is epic, na pia hapo stress zangu zote ziliisha. Nilijaribu pia chakula za local like biriyani na fresh seafood na nilipenda kabisa.

Mimi napendelea chakula chenye ladha poa, especially zile ambazo zina mix sweet na spicy kidogo. Kwa mfano, pilau au samaki kwenye spicy sauce. Pia napenda kujaribu flavors tofauti kutoka cuisines mbali mbali, sio ile tu ya kawaida. Mboga na sauces zenye flavor intense ni life, unajua energy ipo high unapokula. Lakini pia napenda simplicity kidogo, sio lazima kila kitu kiwe complicated. Mwisho, chakula chenye latha poa kina nifanya nicheke kidogo, mood inakuwa fresh na kila meal ni experience poa, sio boring.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn. Popcorn ni easy snack, unaweza manch wakati wowote, na ni light kuliko chips au sweets. Nikiwatch movie au Netflix, popcorn ni must. Inafanya experience ikue poa, unajua mood ipo fresh. Pia, ninaweza kugawa na marafiki au familia yangu na inaleta small bonding moment. Ingawa ni a simple snack, satisfaction yake ni level nyingine na pia iko healthy. Mwisho, popcorn ni combination ya fun, chill, test poa ni a classic snack ambayo haiwezi kufail.

Ninge mshauri mtu mwingine aweke focus na kutumia resources zake vizuri. Maisha ni short, hivyo kila chance lazima itumike smartly. Pia, ningesema ajue kushirikiana na wengine poa, teamwork ni power. Asikate tamaa kama mambo hayaendi poa. Badala yake, ajifunze kutokana na mistakes. Kila failure ni lesson. Pia, ni muhimu kutake care of your health na mental well-being. Kwa sababu bila hiyo, hustle haiwezi kuwa poa. Mwisho, ningesema a-enjoy the journey, appreciate small wins na kueka goals poa, ili success ifikie step by step bila stress nyingi.

Mimi napenda kutumia GPS kuliko ramani. GPS ni easy na fast, unajua unapata directions instant, hakuna stress ya kutafuta location kwenye paper map. Ukiwa na trafficker man familiar area, GPS inakusaidia kuona route bora kuavoid getting lost. Pia, GPS inakuwa helpful kwa road trips na small adventures. Unajua unaweza check distance, time na even points of interest. Ramani ni classic lakini inachukua focus na concentration zaidi.

Mimi si mtu wa kusoma gazeti kila time, lakini sometimes napenda kucheck headlines kidogo. Gazeti ni classic, lakini siku hizi tukona internet soo ni rahisi kua access internet. Ju ya speed na convenience, habari mtandaoni inakuja instant na interactive vibes pia. Gazeti ni poa lakini si fast kama digital news.